Mimi napendelea vyote viwili kwa sababu tofauti Napenda kusoma kwa sababu kunanisaidia kupanua akili na ufahamu wangu. Kupitia vitabu, magazeti au maandiko ya mtandao mtu hupata tarifa mpya, kujifunza misamiati mipia na kuongeza uwezo wa kufikiri kwa kina. Kusoma pia kunanisaidia kuelewa tamaduni tofauti, historia, changamoto za dunia, zaidi ya hayo, nasoma kupunguza ujinga na kufanya niwe na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi. Pili, kuandika kuandika kunanipa fursa ya kueleza mawazo yangu kwa wazi, ninapokuwa na wazo au taarifa niliopata kutokana na kusoma kuandika kuna nisaidia kuipanga vizuri ili iwe rahisi kueleweka kuandika pia kunahimarisha kumbukumbu kuongeza ubunifu na kunijenga kuwa jasiri katika mawasiliano katika masomo kuandika kuna saidia kufaulu mtihani kuandaa, insha na ripoti.

Kukamilisha kazi kwa wakati nafanya mambo kadhaa muhimu kwanza napanga kazi yangu mapema kwandaa ratiba au orodha ya kazi ili nijue kazi ipi inafanyika kwanza kulingana na muhimu na mda uliopo hii inanisaidia kuepuka mkanganyiko au kuchelewesha kazi Pili nagawanya kazi kubwa kuwa sehemu ndogo ndogo kazi inapokuwa ndogo huwa rahisi kuifanya bila kuchoka na kukata tamaa na kila inapokamilisha sehemu moja nahamasika kuendelea Tatu najiepusha na vitu vinavyopoteza muda kama kutumia simu bila mpango au mazungumzo yasiyo ya lazima wakati wa kazi Hii hunisaidia kuzingatia kazi kikamilifu Nne najiwekea malengo ya muda kwa kila kazi kujua kuwa nina muda maalumu wa kumaliza kazi kunifanya nifanye kazi kwa bidii na kuwa makini zaidi Mwisho naanza kazi mapema badala ya kuahirisha kufanya kazi mapema kunanipa nafasi ya kurekebisha makosa na kupunguza msongo wa mawazo Kwa kufanya hivyo naweza kukamilisha kazi kwa wakati na kwa ubora zaidi.

Napenda chai kuliko kahawa, napenda chai kwa sababu inanipa nguvu, utulivu na nguvu za taratibu bila kunifanya nijisikie nina wasiwasi chai pia ni rafiki kwa afya, hasa chai wa maziwa au chai ya tangawizi ambayo husaidia mmeng'enyo wa chakula na kuimarisha kinga ya mwili Zaidi ya hapo, chai ni kinywaji kinachopaa wakati wowote wa siku, asubui, alasiri, au jioni kunywa chai kunanipa mda wa kupumzika, kutafakari na hata kuzungumza na familia au marafiki. Katika utamaduni wetu, chai huleta watu pamoja na kuimarisha mahusiano. Kwa ujumla, chai hunipa faraja, afya, utulivu wa akili, ndio maana napendelea kuliko kahawa. Kahawa ina madhara kwa afya hasa mtu anapozoea kuikunywa ina kafeni ene kufanya mtu akose usingizi Pia itaharibu mpangilio wangu wa kazi na masomo Napendelea chai hasa chai ilio na maziwa mengi.

Napenda kulala mapema. Kulala mapema kunanisaidia kupata usingizi wa kutosha. Jambo linalofanya mwili na akili ipumzike vizuri. Ninapoamka mapema huwa na nguvu ya umakini zaidi na kuanza shughuli za siku. Asubuhi huwa na utulivu. Hivyo inanipa nafasi ya kupanga mipango ya siku vizuri, kufanya mazoezi mepesi na kusoma kabla ya kelele za siku kuanza. Akili huwa fresh au haijajazwa mambo wakati wa asubuhi mapema kwani kuna utulivu, unaompa mtu amani, moyoni. Kuamka mapema pia kunafanya nifanye kazi kwa ufanisi kwa sababu akili huwa bado ni safi na makini. Zaidi ya hayo, kunalinda afya na kupunguza msongo wa mawazo na uchovu unaosababishwa na kulala kwa kuchelewa. Kwa ujumla, napenda kulala mapema na kuamka mapema ili kunisaidia niwe na afya njema, nidhamu na mafanikio kwenye siku inayofuata.

Zoezi nzuri niliyo ijenga, ni zoezi ya kusoma mara kwa mara. Kusoma kuna ijenga akili yangu kielimu na kuniongoza kimarifa na kunipanulia mtazamo katika maisha yangu ya kila siku. Kupitia kusoma nimejifunza kupikiri kwa kina, kuchambua tarifa kabla ya kuzikubali na kufanya maamuzi yenye misingi mizuri. Pia, kusoma kuniniongezea msamiyati na kunisaidia kujeleza vizuri katika kuandika na kuzungumza. Zaidi ya hayo, kusoma kumejenga nidhamu yangu na uvumilivu kwa sababu na hitaji mdawa umakini. Napotenda mda wa kusoma kila siku. Hata kama ni dakika chache tuu naimarisha tabia ya kujifunza bila kuchoka. Kwa jumla kusoma ni zoezi bora linalonijenga sana na kuwa limenisaidia kukua kielimu, kiakili na kimadili.

Ninajenga mahusiano imara na wanafanyikazi wenzangu kwa kufanya mambo yafuatao Kwanza mawasiliano mazuri Ninajitahidi kuwasikiliza wengine kwa makini, kuzungumza kwa heshima na kueleza mawazo yangu kwa utulivu mawasiliano wazi hujenga uwelewano na kuondoa mikogoro Pili, ushirikiano hunisaidia kuimarisha mahusiano kushiriki katika kazi za pamoja unifanya nijifunze kazi na watu na tabia tofauti kujiheshimu mchango wao Tatu, kuwa na heshima na uvumilivu ni msingi wa mahusiano thabiti Nina waheshimu wafanyikazi wenzangu bila kujali tofauti zetu Najifunza kuvumilia maoni na mitazamo tofauti tofauti Nne msaada wa kushirikiana, kujenga ukaribu, kusaidiana katika kazi, kushauriana na kutiana moyo wakati wa changamoto Inaimarisha uhusiano na kujenga imani ndani kwa ndani Mwisho uwaminifu na nidhamu, unifanya ni aminike, napotekeleza ahadi zangu na kuwa mwaminifu wafanyikazi wenzangu kujenga imani nami.

Mimi hujikinga na jua kali kwa kuchukua hatuwa muhimu ili kuilinda afya yangu kwanza mimi huvaa mavazi ya kufunika mwili vizuri hasaa yenye rangi nyepesi kama nyeupe au krimu kwa sababu hayavutii joto sana Pia huva kofia na kutumia mavuli ili kulinda kichwa na uso dhidi ya mionzi ya juwa. Pili, natumia krimu ya kujikinga na juwa inapowezekana. Krimu hii husaidia kulinda ngozi dhidi ya mionzi hatari ya juwa ambayo inaweza kusababisha kuchoma ngozi au matatizo ya mda mrefu. Tatu, mimi hukaa kivulini hasaa wakati wa juwa kali zaidi kati ya saa sita mchana hadi saa kumi jioni kuepuka juwakali wakati huu hupunguza hatari ya mazara katika mwili. Nne, mimi hukunywa maji ya kutosha hili kuzuia upungufu wa maji mwilini unaosababishwa na juwa kali. Maji husaidia mwili kudhibiti joto na kuendelea kufanya kazi visuri. Mwisho mimi hupunguza kufanya kazi nzito nje wakati wa jua kali ninapopanga shugli huchagua kufanya kazi mapema asubuhi au jioni jua linapokuwa sii kali sana.

Programu ambayo ninatumia kila siku katika simu yangu ni programu ya Whatsapp Hii ni kwa sababu tofauti nitakavyoeleza moja yapo ni mawasiliano na uhusiano WhatsApp. Inaniwezesha kuwasiliana kwa urahisi na familia, marafiki na wenzangu kwa ujumbe, simu au video. Hii inathibitisha umuhimu wa kuendelea kuhusiana na watu muhimu kwangu. Ushirikiano na kazi na masomo programu hii husaidia kushirikiana kwenye kazi za shule miradi ya kikundi na kupanga mikutano Hii inaonyesha jinsi teknolojia ilivyo rahisishwa kimaisha ya kila siku na kuongeza ufanisi Tatu najifunza na kupata taarifa Kupitia makundi na ujumbe fupi, najua habari mpya, matangazo ya elimu au maarifa mapya, hii inaonyesha kuwa programu hii inanisaidia kuendeleza, kujifunza na kuacha bila kuacha kazi za kila siku. Ya nne kuburudika na kupumzika WhatsApp pia inatumika kutuma picha video au memes za kuchekesha Hii inaweza inaeleza jinsi teknolojia inavyosaidia kupunguza msongo wa mawazo na kutoa muda wa burudani.

Ndiyo Ninapenda kuimba. Kuimba kunanipa furaha na utulivu wa moyo. Ninapoimba mimi uhisi msongo wa mawazo umepongua na akili inakua huru. Kuimba pia kuna nisaidia kujiheleza kihisia. Hasaa ninapoimba nyimbo ninazupenda na zenye ujumbe mzuri. Zaidi ya hapo. Kuimba kunanijenga kujiaminia, kuimba peke yangu au mbele ya wengine kunanifundisha ujasiri na kunifanya nijisikie huru, kuwonyesha kipajichangu, pia kunanisaidia kuboresha sauti, pumzi na matamshi. Kuimba pia ni njia ya burudani na mshikamano, kuimba pamoja na marafiki, shuleni au kanisani kuna leta umoja na furaha ya pamoja. Kwa ujumla kuimba kunaniboroshea hisia, kunanipa furaha na kusaidia kupumzika ndio mana ninapenda kuimba zaidi na zaidi nitaendelea kuimba hasa nyimbo zinazo mtukuza mungu kwani ndiye muumba.

Kutunza mimi nafanya mambo kadhaa ya kwanza mimi hudumisha afya ya mwili Kwa kutumia lishe bora ninakula chakula chenye virutubisho matunda mboga na proteini ili mwili wangu uwe na nguvu na kinga mazoezi ya mwili pia yananisaidia kudumisha afya yangu mimi hutembea kufanya mazoezi mepesi na michezo kusaidia mwili kuwa imara kupunguza msongo wa mawazo na kudumisha afya ya moyo kunywa maji ya kutosha pia kunanisaidia kuitunza mwili wangu Hii inasaidia kudumisha unyevunyevu mwilini na kufanya kazi za mwili kuwa rahisi kudumisha afya ya akili na hisia Mimi hupumzika na kulala vizuri ninaweka muda wa kupumzika na kulala mapema ili akili yangu ipate nafasi ya kupona na kufanya kazi vizuri siku inayofuata kutafakari na kuandika mawazo hii inasaidia kuelewa hisia zangu na kupunguza msongo wa mawazo na kupanga malengo kujifunza vitu vipya, kusoma, kutazama video za elimu au kusikiliza podcast kunanisaidia akili yangu kuwa hai na yenye ubunifu Kujitunza kijamii, kushirikiana na marafiki na familia mahusiano mazuri yanasaidia kupata msaada, wa hisia na furaha ya pamoja Huwa na mipaka ya teknolojia hupunguza muda wa kutumia simu na kompyuta ili kusaidia kuepuka uchovu wa akili na msongo wa mawazo.